Ara ni kitu ambayo umefungua ili ikulete pesa. Uuze, tena uuze alafu ikulete pesa.

Lengo, ni jambo ambayo nimeeka hili utimize kitu.

Mkutaba, maktaba, ni mkubaliana ambayo inanguvu ya kisheria.

Ofisi, ni pahali pa kufanyia kazi.

Mawingu ni mchanganyiko wa maji yalioganda.

Bajeti ni kiwango, kiwango ambayo umeweka kitu kutumika.

Samahani pia niwe inaweza maanisha niwie radhi.

Lia ni hali ya kutoa machozi.

Ngapi? Ni hali ya kuuliza. Unauliza ni dakika ngapi?

Jambo, ni ahadi kusalamia mtu.

Lango ni sehemu ya kuingililia kwa nyumba.

Tano ni namba kati ya nne na sita.

Pangu, taratibu wa kufanya jambo.

Juma pili ni moja wapo wa siku za wiki.

Waridi ni maua mazuri sana.

Ununuzi ni kwenda dukani.

Ni pahali pa kufanyia kazi watu wanaajiriwa kufanya kazi.

Kwaheri, ni kuambia mtu bye.

Mchana ni kipindi ya siku yenye jua inaangaza sehemu ya dunia.

Mashua ni chombo ambayo inatumika na watu wavuvi.

Teknolojia ni matumizi ya maarifa ya sayansi.

Taxi ni aina ya gari ya kukodeshwa.

Pole pole ni kutofanyika kwa haraka.

Bahati njema ni kuwa na bahati nzuri.

Siku njema ni kuwarisha mtu awe na siku nzuri.

Uongozi ni kuonyesha watu njia kwa vitendo.